Ndiyo, mimi napenda sana kula samaki kwa sababu ni chakula kitamu na chenye afyia nyingi mwilini. Mara nyingi mimi hupenda samaki kwa kukaanga au samaki wa kupikwa na mchuzi wa nazi. Mimi hufurahia kula samaki pamoja na ugali na mboga za majani kama vile sukuma wiki. Wakati wa chakula cha jioni, hasa nikiwa nyumbani pamoja na familia yangu.

Kwa sasa, ninaishi kwenye nyumba ya ghorofa katika mazingira ya mjini yeye utulivu kiasi. Eneo langu lina miti mingi mingi na hewa safi, jambo ambalo lina nifurahisha sana kila asubuhi. Nilihamia mahali hapa miaka miwili liopita kwa sababu ya urahisi wa usafiri na ukaribu wa huduma muhimu kama soko na hospitali na shule. Ninaishi salama na mwenye raha, karibu kwa sababu majirani zangu ni watu wema na kuna ulinzi wakutosha wakati wa usiku.

Chakula cha jadi ninachopenda zaidi ni ugali kwa mboga za kienyeji na nyama ya choma. Napenda chakula hiki kwa sababu ni sehemu muhimu ya utamaduni wetu na kinanipa nguvu nyingi za kufanya kazi siku nzima. Mara nyingi mimi hukila wakati wa chakula cha mchana nikiwa na marafiki zangu na kila wakati tunafurahia ladha yake ya kipekee. Pia, mimi huamini kuwa vyakula vyetu vya asili ni bora zaidi kwa afya ya binadamu ukilinganisha na vyakula vya kisasa.

Ndio, mimi hujaribu kugawanya taka ziangu nyumbani ili kusaidia katika juhudi za kutunza mazingira yetu. Mimi hutenganisha taka zinazoweza kuoza kama mabaki ya chakula na zile zisizooza kama chupa za plastiki na karatasi. Baada ya kutenganisha, mimi hupeleka chupa na karatasi kwenye vituo vya. Kuchakata ili ziweze kutumika tena baada ya kuzichoma. Zoezi hili linanisaidia kuweka mazingira yangu yakiwa safi na kupunguza kiwango cha uchafu na huwenda kwenye dampu kule mji.

Kumbukumbu yangu nzuri zaidi kutoka utotoni ni wakati tulipo kuwa tukienda kutembelea kijijini kwa babu na bibi wakati walikizo ya shule. Nakumbuka jinsi tulipo kuwa tukicheza michezo ya kienyeji na binadamu zangu na kukwea miti ya matunda mashambani. Tulikuwa tukikaa karibu na moto wakati wa usiku, tukisikiliza hadithi za kale kutoka kwa babu. Jambo ambalo lili nifunza mengi kuhusu utamaduni wetu na kunifanya nifurahie sana maisha vijijini.